Wakati wa likizo, najistawisha kwa njia mbali mbali, ili mwili na akili vipate nguvu mpya. Kwanza, napenda kupumzika na kujitenga kidogo na pilka pilka za za siku. Halafu najipa mda wa kusoma vitabu, hasa vile vinazo niongezea maarifa na kunifungua fikra. Pia, hutumia mnda wa kujifunza ujuzi mpya kama kuboresha lugha yangu au kufanya kazi za mikono. Siwezi kusahau kujitunza kiafya, kutembea, kufanya mazoezi mepesi, na kula vizuri. Zaidi ya yote, mimi hutumia likizo kuimarisha mahusiano na familia na marafiki, kwa sababu mazungumuzo na kucheka kicheko ambavyo hujenga sana. Kwa ufupi, likizo wangu ni wakati wa kupumzika, kujifunza na kujijenga upya.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa mpangilio na uwazi. Ilinijue ninapotoka na ninapokwenda. Kwanza, narejea malengo makuu ya kazi au taasisi. Kisha nayavunja vipande vidogo vidogo, ninavyoweza kufikiwa ndani ya mwezi mmoja. Baada ya hapo, najiuliza, ni nini muhimu zaidi mwezi huu? Hapo napanga vipaumbele viangu. Pili, naweka malengo yanayopimika na yanayoeleweka. Si kusema tu nitafanya vizuri, bali nitakamilisha mradi huu, au nitaboresha ujuzi fulani. Kisha napanga muda na rasilimali zinazonisaidia kuyafikia. Tatu, najiwekea ratiba ya kufuatilia maendeleo. Labda kila wiki ilinijue, kama nipo sawa au nahitaji kubadilisha mbinu. Mwishoni mwamwezi na jitatmini, nini kimefanikiwa, nini hakikufaulu na nifunzo gani nalichopata. Kwanjia hiyo, malengo hunisaidia kufanya kazi kwa nidhamu, mwelekeo na motisha.

Eee, mii napenda sana kujifunza historia. Historia ni kama bahari ya mombasa yenyewe. Kila wimbi lina kuja na hadithi yake. Ukijua historia, unajua umetoka wapi. Ni ukijua umetoka wapi, basi njia ya mbele inakuwa wazi zaidi. Usidharau hata kidogo kujifunza historia, si kupoteza muda. Ni kujijenga.

Kutoka dirishani mwangu, naona mazaro yamelala kimya ya kipumua kwa utulivu wa ajabu. Hakuna makelele, hakuna haraka, ni kimya chenyeheshima. Upepo wa bahari unapita taratibu. Ukigusa majani juu ya makaburi kama kusoma dua pole pole. Mazaro yale yanani kumbusha kitu muhimu sana. Maisha ni safari, simbio. Kila jina pale lilikua na ndoto, vicheko, maumivu na matumaini kama wewe na mimi tulivyo leo. Lakini tazama hata katika ukimya wao. Bado wanafundisha, wanasema, ishi kwa maana, fanya mema, acha alama njema, usiogope kutazama. Mazaro hayakatai maisha, yanayapa thamana.

Hapana, mimi siweki picha zangu mtandaoni. Nina waminikuwa si kila kitu lazima kionekani ilikiwe na thamani. Watu wa Mombasa tunajua kuwa heshima na utulivu vina uzito kuliko makelele. Kwa wale ambao wanaweka picha zao pia, wawanaeka kwa ni anjema kwa kujiamini na sikuwa kujilinganisha na wengine.

Mimi natumia yote mawini, Wi-Fi na data ya simu, kulingana na hali. Kama Wi-Fi iko poa, tunapumzika nayo Ikisumbua, basi data inachukua nafasi maisha ni hivyo hivyo, ndugu yangu. Unaweza kuwa na njia zaidi ya mozo, na bado ukafika unapotaka kuenda. Usikate tamaa njia moja ikikwama, badilika, songa mbele. Leo Wi-Fi kesho data, leo hatuwa ndogo kesho kubwa. Kilicho cha muhimu ni usisimame.

Mimi napenda kujifunza mambo mapya kwa hamu sana. Kwa kuanza kabisa, napenda kusikiliza na kuuliza maswali. Kama mtu wa mombasa, huwezi kudhani unajua kila kitu. Unakaa unasikia hekima ya wengine, ndipo akili inafunguka. Pili najifunza kujaribu mwenyewe. Hata nikikosea, makosa si aibu, ni darasa. Kila kosa linaloongeza nguvu kidogo kidogo. Kama kuogelea baharini, huwezi kujua mpaka ingine majini. Na zaidi ya yote, najifunza kwa subira. Siharakishi akili. Leo napata kidogo, kesho naongeza. Na hiyo ndiyo siri. Ukiendelea kujifunza, unaendelea kukua.

Mimi, nawiyanisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa mizani. Kama mtu anavyojua kupima chumvi kwenye chakula. Kazini, natoa bidii yangu yote. Nafanya kwa moyo na nidhamu. Lakini nikimaliza, naacha kazi, kazini. Nachukua muda wangu kupumua, kupumzika, kuongea na watu ninawapenda, na kujitunza mwenyewe. Maisha si kazi peke, najua pia kusema leo natosha, bila kujilaumu. Kupumzika si uvivu ni kujijenga upya kama bahari, mawimbi yanakuja na kuondoka huezi kuwa juu kila wakati na jambo la muhimu zaidi Najipa huruma siku ikiharibika najikumbusha kesho ipo wewe pia fanya hivyo Ukijipenda na kujiheshimu kazi na maisha vitakaa sawasawa polepole lakini kwa imani.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni ile siku niligundua kuwa kusaidia wengine kwa maneno kunaweza kubadilisha moyo wa mtu. Hapa ndipo nilipojua hata bila miguu wala mikono naweza kukuwa wamaana. Ni kama wa mtu anapo gundua bahari siya kuogelea tu, bali pia ya kuvulia rizki. Maneno ya kitoka kwa nia njema ya nakuwa kama jahazi, ya nambeba mtu kutoka mawazo mazito kuenda ufukwe wa matumaini. Na hilo ndilo nataka nawe ulione. Tukio muhimu si lazima liwe kubwa au lakelele. Wakati mwingine ni wamuzi wakuendelea, wakujitowa au wakuamini nafsi yako. Hapo ndiko maisha ya nageuka taratibu.

Ndiyo, mimi huvaa saa.Saa ni kitu kisicho tu cha kuonyesha muda bali pia ni kielezo cha nidhamu na mpangilio. Ukivaa saa nzuri inakufundisha kuwa kila dakika ina thamani yake, kila sekunde kinahesabika. Ubora wa saa hauendi tu kwa muonekano wake bali pia ubora wake wakufundi. Saa nzuri inabaki sahihi, inakushikilia wakati na wakati mwingine inakupa hisia ya utulivu na heshima. Na kama rafiki wakweli unategemea haikukosi na inakupa mwanga kidogo katika maisha ya haraka.

Kuna sera kadha wa kadha za kampuni ambazo mimi ninaona ni muhimu sana, lakini moja inasimama zaidi, sera ya heshima na usawa kazini. Kampuni ambayo inaheshimu kila mfanyakazi bila kujali nafasi, jinsia au asili, inajenga mazingira yenye amani, motisha na ubunifu. Ukiwa na heshima, watu wanajisikia kuwa wathamani, wanajituma zaidi na wanashirikiana bila uoga.

Mimi hupenda kuenda cinema labda maramoja kwa mwezi, si kwa wengi, mbali kwa ladha. Kama wa mtu wa Mombasa, hatuharakishi starehe, tunachagua wakati unaufa filamu nzuri na moyo ukiwa tayari kupumzika. Kwangu, cinema si kutazama tu screen ni kujipa mapumziko wa akili. Unatoka na mawazo mapia, isi ya tofauti, na wakati mwingine, funzo la maisha. Hata ukika nyumbani, ukaangalia kutulivu. Pia hiyo ni sawa.

Filamu ninayoipenda zaidi ni ile inayogusa moyo na kukuwacha na funzo. Kama the pursuit of happiness. Hii filamu naipenda kwa sababu inaonyesha ukweli wa maisha bila kupamba sana. Kuanguka, kunyanyuka na kuendelea hata dunia ikikataa.